Naam, tushai enda kwenye tamasha, nishai enda kwenye tamasha la mziki. Unapata ya kwamba hata hivi, huu mwezi wa desemble, unapata ya kwamba tumeweza kuenda kwenye tamasha ambayo inaitwa Vulai, Vulai Fest. Pale katika muji mdogo hapa Kenya ambayo inaitwa Kakamege. Unapata ya kwamba sharehe hiyo ilikuwa mzuri sana. Na nimeenda kadha wakadha, si hiyo peke yake bali nimeenda matamasha kadha wakadha. Naam. Kwa hivyo.

Mimi kwa kusema ukweli mchezo ambao ningependa kwa kujaribu ni mchezo wa raga. Mchezo wa raga ni mchezo ambao mimi unapendelea sana mimi nishabiki mkuu na ningependelea kuwa yaani mtu ambaye anaelewa mchezo huo. Napata ya kwamba mchezo huo unataka nguvu, nguvu kwa mwili naam.